Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Kolho. Ninakipenda kwa sababu kinanifundisha kuhusu ndoto, uvumilivu na kujiamini katika safari ya maisha. Ni hadithi ya kubuni yenye mafunzo ya kina ya maisha. Si historia wala utafiti. Hadithi yake ni rahisi lakini ina ujumbe mzito unaomhimiza mtu asikate tamaa. Nilishauriwa kukisoma na rafiki yangu wa karibu sana. Aliniambia kitabu hiki, hubadilisha mtazamo wa maisha.

Msimu wa mwaka, ninaoupenda zaidi ni Msimu wa mvua. Ninaipenda kwa sababu huleta baridi ya kupendeza, hewa safi na mazingira kwa ya kijani na yenye uhai. Mvua husaidia kilimo kustawi na huleta mavuno mazuri kwa wakulima. Pia napenda sauti ya matone ya mvua yanaponyesha kwa sababu hunipa utulivu na muda mzuri wa kutafakari.

Nataka kufikia ngazi ya juu katika kazi yangu, ambapo nitakuwa na ujuzi, uzoefu na uwezo wa kuleta mabadiliko chanya. Ninalenga kuwa mtaalamu, anayeheshimika, kuongoza wengine na kuchangia maendeleo ya jamii kupitia kazi yangu. Pia natamani kuendelea kujifunza, kukuza vipaji vyangu na kupata mafanikio yatakayo nipa kuridhika binafsi na udhabiti wa maisha.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali maeneo ninayohitaji kuboresha. Huomba ushauri na mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Kisha hufanya juhudibza kujifunza kupitia mafunzo na uzoefu. Pia huweka malengo madogo ya kujiboresha na kufuatilia maendeleo yangu. Jambo linalonisaidia kubadilisha udhaifu kwa fursa ya kukua.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa njia ya kutafakari mwaka uliopita, kuweka malengo mapya na kushirikiana na familia na marafiki. Mara nyingi hupatikana chakula kizuri, vinywaji na burudani kama muziki au kucheza. Pia huwa na sherehe ndogo ya kuhesabu sekunde za kuingia mwaka mpya. Kwa kawaida, napenda kutumia muda huu kutafakari mafanikio na changamoto ili kuanza mwaka mpya kwa mtazamo chanya na matumaini.